Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunifanya nijisike vizuri na kunifurahisha wakati napiga napumzika na kuondoa msongo wa mawazo pia hunisaidia kueleza hisia zangu ambazo mara nyingine siwezi kuzungumuza kwa maneno muziki pia hunifanya nijisike karibu na tamaduni na wimbo unakuwa njia ya kushirikiana na wengine.

Kila asubui napenda kuamka mapema karibu saa kumi na mbili Kwanza nanyanyuka kitandani na kusafisha uso na meno Baada yake napiga mazoezi madogo au kutembea kidogo ile kuamka vizuri Kisha ninaanda na kula kiamshakinywamMara nyingi ni mkate, mayai au chai Kabla kuondoka nakagua mzigo wangu wa shule au kazi Kwa kuhakikisha kila kitu kiko tayari Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku yangu vizuri nikiwa tayari kisaikolojia na kimwili.

Napenda kula mboga mbali mbali, hasa sukumawiki, mchicha na spinachi. Sukumawiki napenda kwa sababu ni rahisi kupika na nilishe enye vitamini nyingi. Mchicha na spinache hunipa nguvu na hunisaidia kuwa na afyanjema. Mara nyingi napika mboga hizi pamoja na ugali, wali au chapati na zinakuwa tamu sana. Pia napenda mboga hizi kwa sababu ni zaasili na ufanya chakula kuwa cha afya na kilicho kamilika.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mambo mengi muhimu Nimejifunza jinsi ya kushirikiana na watu wengine kuhesabu muda vyema na kushughulikia changamoto kwa uvumilivu Pia umenifundisha umuhimu wa nidhamu, usahihi na kufanya kila kazi kwa bidii Kila kazi hata ndogo hunifundisha zaburi kupanga kipaumbele na kuendeleza ujuzi wangu Uzoefu huu umeongeza uwezo wangu wa kufanya maamuzi kwa busara na kufanya kazi kwa tija.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunivutia na hunifanya nitumie mawazo yangu hadithi hizi maranyingi zina mafunzo ya maisha kunifundisha jambo, jipya au kunisaidia kuelewa tabia za watu Pia hunisaidia kuboresha ubunifu wangu na kunifanya nipende kusoma zaidi Kila hadithi iwe ya kushangaza au ya kufundisha hunifanya nifurahie na kuota ndoto mbalimbali.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Nafikiria aina ya biashara itakayohitaji soko dogo lakini dhabiti. Na ambayo pia inanipa furaha kufanya kila siku. Kupanga biashara hunifanya nione umuhimu wa ubunifu, nidhamu na kuhesabu vizuri pesa. Pia napenda wazo la kuwa huru, kifedha na kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Wakati mwingine, nawazia bidhaa au huduma ambazo watu wanazihitaji kila siku. Hiyo biashara yangu iwe, endelevu na yenye mafanikio.